Ujuzi ambao nahitaji kuimarisha ni utumiaji wa mitambo haswa kadhaa kutumia tarakilishi kutumia mitambo kama tarakilishi na mitambo minginezo ambazo zinatumia teknolojia haswa hata simu katika app zingine ambazo sijui kuzitumia pia nahitaji kutumia.

Napendelea kitanda kizuri ambacho wakati naenda kulala napumzika kwa amani ambapo nyama za mgongo haziumii ninapolala kwa kitanda kizuri napatwa na usingizi mwanana nalala vizuri. Hata napoamka nitakuwa najihisi vizuri kabisa bila wasiwasi wowote. Kwa kuwa nimelala vizuri na nimepumzika vizuri kwa hicho kitanda kizuri.

Kwa sasa hivi natumia data ya simu kwa sababu hiyo ndio ambayo najiweza kwa sasa hivi kulingana na wifi ambayo ni ya bei ya juu kiasi siezi iafford kabisa natumia data ya simu kwa sababu ni ya bei rahisi kulingana na wifi na data ya simu unaeza tumia pahali popote ulipo. Kwa kulingana na wifi ambapo inafaa uwe karibu sana ndio maana napendelea sasa kutumia data ya simu.

Nguo huwa nafua mara mbili kwa wiki, jumatano na jumamosi. Hizo ndipo siku ambazo mimi hufua nguo. Na hizo ndizo siku ambazo mimi huwa sina kazi nyingine ya kufanya. Sa ndiposa huwa nakuwa na muda wa kutosha wa kufua iyo.

Kiongozi mzuri, ana sifa zile za, ambapo anajali watu ambao anawaelekeza vizuri, anawajali, anawazingatia mazingira yao yako katika hali njema, anafaa azingatie wafuasi wake wana manukato mazuri kila wakati.

Mimi huainisha kazi na maisha ya kibinafsi kwa kujitenga na kazi masaa ambayo ni ya maisha yangu kibinafsi. Mimi hutenga muda wa kazi na muda wa kushughulikia maisha yangu kibinafsi.

Mimi hupenda kutembea msituni nikiangalia miti venye inakaa, nikiangalia ndege wanavyo pa msituni, kuangalia manthara yote ya ambayo yako msituni, kuangalia mizizi ya miti, kuangalia majani yale makubwa, madogo, harufu ya miti ambayo inavutia, harufu ya maua, na wanyama wote ambao wapo msituni, mimi hunifurahisha ninapoenda. Mimi hupenda sana kutembea msituni.

Mimi hufanya mazoezi ya kukimbia uwanjani, mimi hu mimi ni mwanariadha, huenda uwanjani, nazunguka mviringo wa uwanja mara tatu, na mimi huenda kila siku asubui na mapema niko kule uwanjani nakimbia, nafanya mazoezi kwa kukimbia.

Muda wa mwisho mimi hushughulikia kistaarabu, naenda na ustaarabu nahakikisha vitu zote ambavyo nafanya vinaenda sambamba, naenda polepole, ndiposa nisiharibu mwishowe vitu ambavyo nimekuwa nakifanya kwa umakini tangu nisikuwe naharibu nikifika mwisho. Mimi hufanya vitu kwa ustaarabu. Na nafanya vitu kwa njia ambayo inayofaa. Utaratibu ndiposa nimalize vyema.

Mimi ni mtu wa kuhai mapema sana. Haswa pale ambapo ni kazini ama kwenye sherehe fulani nimeitwa. Lazima nijitokeze mapema nifike pale kwa wakati unaofaa. Ndiposa nianze kuangalia yale mambo ambayo yanapangwa na vile mambo yataendelea katika hafla hiyo ambayo naenda kuwa pale. Kama ni kazini nafika mapema najipanga napanga ratiba ambapo kazi yangu itaendelea kwa wakati unaofaa. Ndiposa nimalize mapema na nitoke pahali pale.

Kwa ukweli mimi huwa sisomi gazeti kwa sababu kuna teknolojia ambapo kuna simu, kuna tarakilishi, mimi huenda kwenye simu, haswa TikTok, naenda kule Facebooku, naenda X. Naangalia mambo ambayo yanajiri kwa wakati unaofaa kwa haraka bila kutumia hela mingi. Mimi huwa situmii gazeti kwa sababu inachukua pesa mingi na akufikiae gazeti saa hii ni ngumu na ni rahisi sana unapoenda kwa njia ya mitandao.

Zoea nzuri nililolijenga ni kwa kuwa mbunifu yule mtu wakutafuta hekima kila wakati nasoma vitabu vya aina na aina ndiposa nipate maarifa na ni mtu ambaye naendea vitu kwa ustaarabu, siendi kwa heka heka, naenda kwa upole naangalia kwanza, nagika hesabu hapa na pale ndiposa nifanye kitu, na hiyo ni kitu ambacho najivunia sana na nizoea ambalo ninalienzi kila wakati na natumai kuwa nitaendelea na hilo zoea kila wakati.

Mimi nywele yangu hunyoa kila mwezi nanyoa nywele yangu na kuwa na kipara. Kipara ile ambayo unakaa kwa jua inamulika mulika. Alafu nywele yangu naosha vizuri ikianza kumeamea naosha na sabuni maji moto kiasi naosha napaka mafuta. Nywele inakaa vizuri. Sasa kwa kila siku naosha nywele naipamba nakwaruza kutumia kichanuo natengeneza nywele inakaa vizuri inameta meta.

Anapenda sumo la biolojia kwa sababu ni somo la muhimu na lina angazia haswa afya ya mwanadamu, afya ya wanyama, afya yote hapa duniani. So somo la sayansi ambayo napenda ni sumo la biolojia sana.

Mvuwa ni kitu cha muhimu sana kwa sababu bila mvuwa hatuwezi kuwa na mimea, hatuwezi panda vyakula, mvuwa ni kitu cha muhimu sana na ninakienzi sana na kipenda sana muno kwa sababu bila mvuwa hatuwezi pata maji, mimea haiyezi pata maji, hatuwezi kuwa na chakula na bila chakula tunaeza pata njaa, janga la njaa linaeza tukumba.

Mafuta yaneweza sababisha ugonjwa wa kolesterol. Kwa binafsi mimi napendelea chakula kisicho na mafuta. Kwa sababu kwa afya ya mwili mafuta si mafuta mingi hayasaidii bali yanaleta magonjwa mbali mbali kama vile kolesterol. Sasa mafuta unayo ya kutumia ni mafuta yawe kiasi. Mafuta ambayo hayaleti madhara katika mwili wa binadamu hasa yale mafuta ambayo si ya maji ambayo ni solid kwa lugha ya kimombo. Hayo ndiyo mafuta yanayoleta madhara mingi katika mwili wa binadamu. Bali mafuta yale ya maji nidyo mafuta hasa muhimu sana ambayo hayana ugonjwa mwingi katika mwili wa binadamu.

Ikifika wakati wa likizo, mimi haswa muda wote huketi chumbani, na natazama filamu. Nikishachoka, napika, nakula, natembea hapo nje nabarizi, katika kivuli, wakati jua kikali inapowaka. Nikimaliza, naenda nashower, naoga vizuri, namaliza, naenda kutembea, tembelea marafiki zangu, tunapiga gumzo. Tukishamaliza na narudi kwa chumba hapa itakuwa imefika usiku. Nitaenda nalala ama nakula kama sijakula sapa. Chajio naenda nakisha kula nikimaliza ni kulala.

Asali hutengenezwa na nyuki, na nyuki hutoa iyo asali katika maua mbapo inachukua nektar na ayo asali huwa tamu sana haswa ile asali ile mzuri ambayo imetengenezwa na ikatengenezwa vizuri bila kuweka tashishu yoyote bila kuweka sukari bila kuweka vitu zingine maji asali ni kitu kizuri sana na nakipenda sana.

Kabla ya kulala mimi hula chajio, chajio ambacho ni chakula nzito ambacho kitanisukuma usiku mzima halafu, nasafisha vyombo, nikishamaliza napangusa meza, nikishamaliza natengeneza malazi yangu vizuri. Nikishamaliza kutengeneza malazi nasoma biblia. Nikishasoma nikishamaliza kusoma biblia naomba. Nikishaaomba nalala vizuri mwanana. Usingizi mwanana.

Mimi ni mwanaume na ninapenda suruali, hiyo ndio ambayo mi huwa navaa siku zote alafu ni najua tu ni vazi lile la heshima ambalo ukivaa kama mwanaume unaonekana uko vizuri, unangaa, unapendeza, unangara.

Naam nima ilima, huu nime kuwa nikilima mimea, shamba mimea haswa mahindi viazi, mihogo, ambatazi, miwa nikuwa nikilima, napalilia vizuri, natoa kwekwe, nikisha natoa kwekwe na tengeneza, shamba lina kaa vizuri, alafu napanda, nikisha maliza kupanda, nangoja mvua ikuje inyeshe, alafu mimea ikuwe kubwa, kisha kuwa kubwa, alafu naenda napalilia, nikisha palilia, haya. Nikisha palilia na angalia mbolea na ekelea ndani na nyunyuzia juu karibu na shina. Nikisha nyunyuzia na enda na ngoja na kuja tena na palilia. Nikisha maliza hile na sunguka nikitengeneza hilo shamba kulima kutoa kwe kwe tena ambapo isi kuwe inabishana na mimea katika kuchukua ile mbolea hio rutuba ambayo nime kuletwa na mbolea ambayo ni meeka. Kisha maliza hivyo na gojea mimea ikomae. Alafu kisha niivune.

Bila shaka uzoefu, na ni uzoefu mbaya? Uzoefu nilikuwa nao, nilikuwa, nimeipatikana nao, ni ule wa kulala lala mapema. Unajipata usingizi, ukishakula hivi chajio, unalala mapema. Hata hujizuie aje hauwezi ukavumilia, unajipata tu uko kitandani ushalala. Unalala, unalala, unalala, hadi asubuhi, pale saa nne, asubui ndio unaamuka. Uzoefu mbaya, hiyo ukisha zoea unakuwa mtu mvivu kabisa, si kitu mzuri na ilikuwa mbaya sana na nashukuru nilijaribu kuacha sahii na silali mapema sana na naamka mapema.

Matukio ya kitaifa ambayo yametoka juzi na yafuatilia kwa kina sana kwa sababu haswa yale ya muundo msingi ambayo umejitokeza juzi ni yale ambayo ya nafaakufuatiliwa kwa sababu ya naonyesha vile muda ambayo umekuja juzi unaendelea vipi, utaendelea vizuri ama ni ule wakufeli wakati wowote So unafuatilia kwa kina sana kwasababu unasaidia kujua mstari ambao wanafunzi watakua wanapoendelea na masomo yao kufuatia mfumo huu mpya ambao umejitokeza wa CBE ambao. Ni mfumo ambao haujulikani, haujajulikana haswa na watu wengi sana sana ni kufuatilia kabisa ili tujue matokeo yake ni yapi ni mazuri, mabaya ama huo mfumo unafaa tena utupiliwe mbali. Ndiposa ule wakitambo uendelee.

Kwenye rununu yangu kwa programu ambayo hutumika kila siku haswaa ni ile ya Whatsapp, Facebook na Twitter ambao imebadilika sasa inaitua X. Alafu kuna hile programu ya TikTok, alafu na YouTube. Alafu mara nyingi mimi hutazama filamu. Natumia ile programi inajiita ambayo natizama filamu zangu kila wakati.

Mafanikio ambayo naenzi sana katika kazini yangu ni ile ambapo nilifanya haswa mi ni mwalimu nilifunza wanafunzi na wakapita vyema sana. Wakapita somo langu la hisabati na hilo najivunia sana kwa sababu walielewa ambacho ni kile nilichowafunza na wakatilia maanani hata mtihani ulipokuja wakapita sana na wakafurahi pia na wao.

Matumizi ya plastiki ni mabaya sana kwa mazingira na natumia ile mifuko ambayo siya plastiki. Sua na hizi tumia, nikisha tumia situpi na itumia tena kwa matumizi mengine ambayo na itaji. Mifuko kama ile za plastiki na kuna vitu zingine ambayo niza kutumika kwa kiplastiki lakini natumia vitu zingine ambazo siza plastiki kama zile gunia, kama zile bae begi, mabegi ambayo natumia. Natumia kutumia kwa zile vitu ambayo vina itajika mifuko ya plastiki.

Tumia tu zile ronono, tarakilishi, situmii zile tekijia sauti kama vile mikrofoni na vitu zingine kama speaker. Natumia tu zile za kawaida ambazo zinatukatika simu, zile zinazotumika katika tarakilishi na vitu zingine huwa hazitumii zile za sauti.

Napenda hesabu kwasababu mimi ni mwalimu wa hesabu, unajua saa nikiwa mwalimu lazima nikue napenda ile somo, hesabu hukuwa mzuri sana, inachangamsha akili, inafanya unakuza kule kufikiria kwako, kupitia, kufanya hesabu mingi, unakuwa na ile tafakari kubwa sana la mambo mengi na inakusaidia sana unakuwa na akili mingi sana.